Kinywaji baridi ninacho kipenda ni kinywaji aina ya Coca-Cola ni kinywaji kitam sana na kinywaji ambacho kinapendwa na watu wengi hapa nchini kwetu Tanzania bila shaka pia na duniani.

Napendelea vyatu vya aina mbalimbali kiukweli. Katika mavazi mimi sichagui kipi napendelea na kipi sipendelei. Navaa kitu kulingana na mazingila. Kwa mfano ni mazingila ya balidi, nitavaa vyatu vya balidi. Kwa mfano ni naenda labda kwenye tukio. Kwa mfano ni naenda labda kwenye tukio. Nenaro kutanisha vyongozi wa seka ntavaa vyatu vya hazi, vyatu vyakuvaliya suti. Kwa mfano ninaenda kwenye tukio labda hafla Fupi Kushelekea. Nitavaa vyatu aina ya raba na katharika.